Napenda kutazama michezo hasa mpira wa miguu. Kutazama michezo hunipa burudani na hunisaidia kupumzika baada ya kazi. Pia hunifundisha umuhimu wa nidhamu, ushirikiano na uvumilivu. Wakati mwingine napenda pia kucheza michezo kwa ajili ya afya. Lakini kutazama hunipa furaha zaidi.